Ndiyo, nimewahi kulima na kwa kweli ni uzoefu uliokuwa na maana kubwa kwangu. Nilianza kwa kulima bustani ndogo nyumbani, nikapanda mahindi, maragwe na mboga. Mboga niliyopanda ilikuwa sukumawiki na nyanya. Kilimo kilinifundisha umuhimu wa uvumilivu kwa sababu matokeo haya hayaji haraka. Pia nilijifunza kupanga muda wangu vizuri kuzingatia msimu wa mvua na kutunza mimea dhidi ya wadudu. Zaidi ya hapo kilimo kilinisaidia kuthamini sana chakula tunachokula. Tuseme si kazi rahisi. Ukulima ni kazi ngumu. Kuona mimea ikikuwa polepole hadi kuvuna si jambo rahisi. Na ukulima unanipa furaha na tuseme kuridhika moyoni.

Nafanya mazoezi ya mwili takriban mara tatu hadi nne kwa wiki kulingana na ratiba yangu. Mara nyingi mimi hufanya mazoezi asubui ili kupata ama kuipatia mwili nguvu mapema na kuanza siku nikiwa na hamsa. Mazoezi ninayo yapendelea ni kutembea kwa kasi ama kukimbia kidogo ama tuseme kufanya mazoezi ya kunyanyua uzito mwepesi na wakati mwingine kufanya strechi au yoga. Mazoezi unisaidia kubaki kwenye afya, kupunguza msongo wa mawazo na kuboresha umakini wangu kazini. Pia, mimi mazoezi hunifanya nijisikie mwenye nguvu na kujiamini zaidi. Nimegundua kuwa kufanya mazoezi mara kwa mara hunisaidia kulala vizuri na kudumisha nidhamu katika maisha yangu ya kila siku.

Mji wangu wakuzaliwa ni mji wa Mombasa. Mji unaopeneza sana nilizaliwa na nikakua huko. Labda vitu ambavyo vuti ama uneza shiriki ukiwa uko ni kuogelea. Kwa sasabu kuna bahari unaovutia. Na tuseme watu wazuri, watu wanao karibisha. Kama wewe ni mgeni utakaribishwa vizuri. Na mamu mazuri ya utotoni ni kucheza pamoja na wenzangu. Kucheka pamoja. Nilikuwa furaha tu sana na kile kinachofanya mji kwa maalum mji wa mombasa ni bahari bahari wa Indian Ocean na uanaitajika kurudi uko kila desemba kushiriki ama kushereekea na familia.

Chakula chajadi ni nacho penda sana ni ugali na sikuma wiki pamoja na samaki wa mtoni. Napenda jinsi ugali unavaweza kushikilia mchuzi vizuri na sikuma wiki inakuwa tamu na inye lishe nyingi ikipikwa vizuri. Pia mara nyingine napenda nyama choma sana pilipili kidogo na kachumbari ya nyanya na vitungu. Kwani unichangia latha mzuri na furaha wakati wakula na familia au marafiki. Chakula hiki chajadi kina nifanya ni kumbuke tamaduni na mileza kikenya. Na pia ni chakula kinacho nipanguvu kwa kazi na michezo. Ni aina ya chakula ambacho situ kina kithi nja na tusemebali pia kinaburudisha moyo.

Mimi napenda wanyama wa aina mbali mbali lakini zaidi napendezwa na umbwa, paka na tuseme tembo mbwa wananivutia kwa sababu ni waaminifu nina wapenda kwa sababu wanapenda kushirikiana na binadamu na ni rahisi kuwafundisha. Paka nawafurahia kwa utulivu wao na jinsi wanavyo jitegemea tuseme. Tembo hunivutia kwa akili yao kubwa. Kumbukumbu mzuri na mshikamano wao na niwa kifamilia. Pia napenda wanyama pori kwa sababu wanawaonyesha uzuri wa asili.

Mimi huhifadhi pesa kwa kuweka bajeti ya kila mwezi na kufuatilia matumizi yangu kwa umakini. Kwanza najiwekea akiba kabla ya matumizi mengine. Mara nyingine kupitia akaunti ya akiba au kikundi cha kuweka na kupokea. Pia mimi hupunguza matumizi yasiyo na lazima na kupanga malengo ya kifedha ya muda mfupi na marefu. Njia hii hunisaidia kuwa na nidhamu, kujiandaa kwa dharura na kutimiza mipango yangu bila msongo wa mawazo.

Mimi hushugulikia muda wa mwisho kwa kupanga kazi mapema na kuweka vipaumbele vilivyo wazi. Mimi hugawanya kazi kubwa kwa sehemu ndogondogo ili iwe rahisi kusimamia bila msongo. Mimi hutumia ratiba au orodha ya kazi kufuatilia maendeleo yangu. Nikiona muda unakaribia kuisha, mimi huongeza umakini kupunguza usumbufu na kujitolea zaidi kukamilisha kazi kwa wakati na kwa ubora unaoridisha.

Mimi ufanya mambo kada ili kudumisha afya mzuri kila siku. Kwa mfano mimi hula chakula chenye lishe bora kama mboga, matunda na protini kwa kiasiki na chuoa. Pia mimi ufanya mazoezi ya mwili, mara kwa mara. Ataka ma ni kutembea au kunyosha mwili tu. Na kunyo maji ya kutosha na kuhakikisha na lala masaa ya kutosha. Zaidi ya hayo mimi ujitahidi kupunguza msongo wa mawazo. Kwa kupumzika na kupanga shuguli zangu vizuri.

Ndiyo mimi hupika. Kupika unipa furaha kwa sababu uniruhusu kuwa mbunifu na kujaribu mapishi mapia. Na furaiya kuantaha chakula raisi cha nyumbani kama wali, mboga na vyakula vyajadi. Lakini pia mimi ujaribu vyakula vyakisasa mara kwa mara. Kupika unisaidia kudumisha afia mzuri kwa kuchagua viungo bora. Na pia unipanafasi ya kushirikiana na wengine kupitia chakula nilicho anda mu nyewe.

Mimi ningependa kutembelea Fort Jesus huko mombasa kwa sababu ina historia kubwa ya ukoloni na biashara ya pwani na ya Afrika mashariki. Mahali hapo univutia kwa usanifu wake wa kale na hadithi zilizo hifadhiwa ndani ya kuta zake. Pia ningependa kutembelea makumbushu ya taifa ya Kenya ili kujifunza zaidi kuhusu historia utamaduni na urithi wa nchi yetu.

Tuseme ningependa kuona maendeleo ya elimu na ajira katika jamii. Elimu bora itasaidia watu kupata ujuzi na fursa zaidi huku ajira mzuri zikileta uhakika wa kipato na maisha bora. Pia ningependa kuona maendeleo ya afya kama vile huduma za hospitali za karibu. Na lishe bora.

Mimi hushirikiana na timu kwa kushirikisha mawazo yangu wazi na kusikiliza wazo la kila mshirika. Mimi hutoa msaada pale inapohitajika na kushirikiana ili kufanikisha malengo ya pamoja. Pia, mimi huheshimu majukumu ya kila mtu na kuhakikisha kazi inagawanywa kwa usawa.

Mimi huboresha michakato ya kazi kwa kuchambua kila hatua na kuona nisehemu gani zinazo chukua muda mwingi au kusebabisha usumbufu. Kisha kupanga njia za kufanya kazi haraka na kwa ufanisi zaidi kama kutumia teknolojia au zana zinazo rahisisha kazi. Pia mimi hupokea maoni kutoka kwa wenzangu ili kuboresha taratibu. Kutengeneza ratiba ya kazi na kuweka vipaumbele hii tuseme ni njia nyingine ya kuhakikisha kila jambo linafanyika kwa wakati na kwa ubora.

Kinacho nifanya nifurahie sana ni kufanya mambo yanayo niletea mafanikio na amani ya akili kwa mfano kumaliza kazi muhimu kwa ufanisi. Kuna nifanya nijisikie kuridhika. Pia napenda wakati nina weza kushirihikiana na familia au marafiki kusherehekea mafanikio au kujufunza jambo jipya.

Ndiyo, napenda kuoga kwa maji ya moto, hasa asubuhi au jioni baada ya siku ndefu. Maji ya moto hunisaidia kupumzisha mwili kupunguza uchovu na kuondoa msongo wa mawazo. Pia hunifanya nijisikie huru na mwenye utulivu zaidi. Wakati wa baridi kuoga maji ya moto, hunipa faraja na hunisaidia kuanza au kumaliza siku nikiwa na hali mzuri ya mwili na akili.

Namkumbuka mwalimu wangu wa kiswaili wa shule ya msingi. Alinifundisha kwa bidii na kwa njia ya kuvutia. Na kila somo alilosoma lilikuwa na hadithi au mifano halisi ya maisha alikuwa mwalimu mwenye subira aki akisikiza maswali yangu yote bila kuchoka alinishawishi kupenda somo la kiswahili.

Mimi huenda hospitali mara chache tu kwa mwaka. Asaa pale ninapohitajika kufanyiwa uchunguzi wa kawaida au chanjo. Kwa kawaida, mimi hujaribu kwenda angalao mara moja au mbili kwa uchunguzi wa afya ya mwili na kuona kama kila kitu kiko sawa. Ikiwa kuna dalili za ugonjwa au maumivu, mimi huenda mara zaidi. Zaidi ya hapo, mimi hupata ushauri wa daktari kwa simu au mtandaoni ili kuepuka safari zisizo za lazima.

Ndiyo, mimi hununua vitu kutumia simu mara kadhaa. Hii ni kwa sababu ni rahisi na inaweza kuokoa muda na kupunguza usumbufu wa kuenda dukani. Mimi hutumia programu za kibenki au za malipo mtandaoni kununua chakula, mavazi au bidhaa nyingine muhimu. Pia mimi hufuatilia bei na offer ili kufanya manununuzi kwa uangalifu. Njia hii hunisaidia kupanga bajeti yangu vizuri na kuhakikisha napata bidhaa ninazohitaji bila kuchelewa au matatizo.